Uleza hali ya hewa leo. Leo kuna jua, jua kali. Infact, sijaisikia jua kali. Hivi kama la leo. Aa, sipendi joto. Na pia sipendi baridi. Yaani napenda hali ya hewa ambayo iko hapo katikati, Si joto sana, si baridi sana. Ona, lakini, leo kuna joto. Hadi imenifosi, Imenifosi. Nikatoka kwa nyumba. Nikaja kuketi nje kwa kivuli. Ndio angalau nipate kaupepo kidogo unaona umevaa nini kwa sababu ya hali ya hewa nimevaa dera kama walijua dera dera lina starehe zake kisha upepo waingia polepole tu wangia ndani yani dera lenyewe ni rahisi si dera zito kwa hivo kwa hivo linaweza kuthibiti iyo hilo joto je, unapenda aina hii ya hali ya hewa? Sina chuki na jua wajua siku mingi za hewa kwa hii tuseme Afrika siku mingi huwa ni jua siku nyingi huwa joto sana kwa hii hivo Sina chuki na jua na siipendi lakini sina chuki nalo Wataka kufanya nini katika hali hii ya hewa Natamani sana kupiga mbizi Yaani natamani kupiga mbizi ila siwezi.

Niambie kuhusu manzaro kutoka dirishani mwako. Nikitazama nje. Nikiwa dirishani mwangu. Ninachokiona. Ni manyumba. Magorofa. Gorofa nyingi. Mingi. Kila macho ya kiangalia. Hadi upeo ambao macho yangu yanawekuona. Ni magorofa tu. Amiti ni kidogo. Usiku. Usiku kama usiku yaani kukiwa na giza napenda kutazama nje kusababu kuna muangaza yaani muangaza wa stima unamulika jijizima unona kila kitu yaani ya inamanthari mazuru usiku.

Nikiwa natatizo kazini, huwa namuelezea bosi wangu ama meneja kisha anakuja anatatuza tatizo lenyewe likishinda likishindikana Pia ye anamuelezea mkubwa wake akishindwa, yani kazini kuna ule utaratibu unaoufuata ukipata changamoto ama ukipata tatizo, kwa hivyo kwetu Ukipata tatizo usilishugulikie kwasababu, ni, ni mahali sensitive kwa hivyo ukishindwa Una ambia, yule alie, mkubwa wako.